Napenda mikitano ya baraza ama mikutano inye inawahusisha wanasiasa manake katika ile mikutano watu wengi wanakuja kupatana na kama kuna jambo rinalo tatiza watu wengi rinakuja kuongelelewa inaezanga kuhusisha watu wengi Inauzisha wanabiashara inauzisha wazee watoto Kila mtu wa kila aina mkipatana mahali pale kama ulikuwa na jambo rako furani ulikuwa na nitaka kuriri tatiza, kuriitimiza kwa watu utaheza kupata nafasi mzuri sana ya kuendeleza, kuliongea, kulitatua na hata pia uneeza katika hizo hiyo mikutano mara mingi hata watu wengi husaidika kama sasa mikutano ya kisiasa watu wengine wakati ule wa siasa katika hiyo mikutano wanaeza kupata chakula wanapata rishe ya kila siku wengine kupitia hiyo mikutano wanakucha kuelimika wakajua watachagua nani kama kiongozi, wana wanaeza kuja kujua mambo mengi yenye yako, katika ya kusi, tunayasema ya sili, wanakuja kuyajua, wanaeza kuyatatua kwa haraka. Hivyo, kama mikutano ya baraza, nikumaanisha hiyo ni mikutano ingine, moja, mizuri, sana mahali waze, wanapatana, wanaongea, wanareta mashida zao kwa wanakijiji, Wanakijiji wanaeleza kuhusu mambo wanao wapitia mambo ya faida kwa kama mikutano ya wakurima pia Mtaenda kusoma, mnaelimika, mnakucha kufanya hayo mambo kutokana na yare masomo mlioyasoma.

Napenda sana juisi ya matunda kama ya apple na tena sana ya orange na passion flava Ata blueberries kama sasa mimi ni msichana matunda kama ya blueberries matunda enye ananisaidia kubalance hormones za mwili wangu. Hayo ni matunda enye mimi hupenda kutengeneza juisi yake blueberries, blackberries hayo hiyo ni juisi ya aina yenye inakuwa tamu, inakuwa ya kusaidia mwili, inabalance hormones wakati wenye kuna juu wakali matunda kama ya pea juisi kama ya passion inakuwa tamu sana ama ya oranges machungwa inakuwa mzuri sana kama wakati wenye umetembea kwa jua kali unataka sasa kutulia mahali kwenye kivuli tena ukatengeneza hili juisi ya orange na passion, tena kama msimu wa maembe. Nia msimu wa maembe, unachukua embe moja. Unachukua kama tuseme embe na meron, melon sasa. Unakuja, unazichanganya zote. Unatengeneza juisi. Inakulia kama mango flava. Kuna tropical, kuna orange, kuna passion, kuna pineapple. Hizo juisi zinakuwa na ladhaa maanake ni matunda yenyewe yamekuja ukayatoa juisi wewe mwenyewe bila kuyapeleka mahali pengine.

Sana sana ningependa kujifunza na ningetaka sana kushiriki katika upikaji wa keki. Huu maanake huu ni ujuzi yenye unaeza kusaidia sana kwa maisha yako. Kama sasa ukajua kupika keki. Kazi za keki zimekuwa mingi sana. Watoto wa siku hizi wanakuja kusheherekea kila kitu. Sio watoto peke yake, pia watu wazima wanakuja kusheherekea every milestone ya maisha yao. Kila daraja la maisha linakuwa lina sherehe na katika hii sherehe kuna keki. Kila sherehe siku hizi ukifika mahali pale kuna keki. Hivyo ninaona ninapojifunza kupika keki, nitapata kujisaidia sana maanake nitaanza kupata orders. Natengeneza keki na mwisho yake nukuja kupata pesa nakuja nalipwa. Hivyo ningependa sana kujifunza kuwa katika upikaji wa keki Jambo lingine ninaona linakuja, naeza taka kujifunza, ni jambo kuhusu, sio kujifunza, ni wakati mzuri wa kujifunza, ni wakati kama sasa, shule zinapokuwa zimefungwa. Maanake sasa nitajifunzia mahali pangu kwa nyumbani mwangu, na sitakuwa na kazi mingi, nitakuwa nasaidiana na watoto wangu. Hivyo ninaona ni jambo mzuri sana, nikajifunza katika upikaji wa keki, nijishughulishe katika ile shughuli mwisho wake, nitakuja kufaidika pia kifedha na nitakuja kuelimika zaidi kujua venye nitakuja kufanya hiyo biashara.

Naamu, napenda kucheza na watoto. Sana sana, napenda kucheza na watoto wangu. Sana sana sana. Maanake, katika huo wakati wamichezo, wanakujanga kukwambia mambo yao ya kisili. Mambo wanakuja maybe wakona matatizo, wanayapitia. Oh, hivo, wakati unapotakakuja unapokuja kucheza na wao, mnapata nga mwingiliano mzuri sana. Unapata wana, unacheza na wao vizuri sana. Hu mwingi liano wa ucheza jino hawa watoto, ni jambo linakuwa ni jambo la muhimu sana, jambo lenye likuja kukusaidia, unakuja kusaidika na lile jambo. Hivo, ningependa sana kucheza na watoto wangu sana Ndiyo maana, pia unakuja kujifunza mambo yengine Wanakuja kufurahia na pia unapata wakati mwingine mnapata wakati wakubond Unapata wewe na heye na huyo mtoto Hakona hana woga wakukweleza jambo lorote na unakuja kuwa karibu, mnaingilia vizuri Unakuja kumnafurahia Hivyo mimi ni jambo mzuri napenda pocheza na watoto.

Mimi napenda sana timu yamanyo Manake hiyo timu mimi ni mfuasi wake kutoka kitambo na wapenda hiyo timu sana Kwa sasa hivi kama sasa wamekua na kochi mgeni au kochi mpya ruben amurim Amurim amekua amejaribu kusukumana na hii timu manake hata tumekuja kuona Bushidi, kaba sasa tu naeza sema Juma liliropita Man u alikuwa na mchezo Alikuwa na cheza mpira katika huo mpira Kuna kama Marshall Kuna Kasemiro Kuna Fanand, kuna Ahmad Kuna Aho ni wachiza jiwenye wamekua Kisaidia, ukatika huo mpira wa man u, ndio timu ineza kushinda timuzi nyingine huo mchezo unanifraishanga katika huo mchezo wa mpila Ninafuatilianga sana Unakuja kusoma mambo mengi katika uchezaji wa mpira Unakuja kujua kazi ya referee, unakuja kujua kazi ya renzman Unakujo kujua kazi ya VAL kuangalia kufuatiliya huu mpira, unafanya pia akili zako zinakuja kutulia akili zako zinakujo ku-relax ule wakati wakutazama ule mpira unapata pia kama ulikuwa na mambo ya likuwa ya nakusumbwa katika hiti mwako Kwanza ya naaja ya nayapungua. Unapata wakati wakufurahia manake ile timu wakati zinakuja kugombeana Unatarajia mashindano ya hizi timu Unatarajia mambo mazuri kutoka kwa hizi timu.

Mazingira ya kazi yanayonipendeza sana ni mazingira yaliyo mahali patulivu kama nyumbani ndani unatengeneza ofisi katika nyumba yako unaezatenga room moja katika nyumba yako utenge utenge chumba kimoja utengeneze kaofisi kako katulivu mahali hakuna majibizano ya watu hakuna kelele hakuna vurugu hakuna watoto hakuna watu wanaoingia wakitoka mahali pale hayo mazingira yatakuwa mazingira appropriate mazingira yenye unafanyia kazi yako vizuri bila msongamano wa watu Sasa, sana sana naweza naona kama sasa tuseme kazi zenye nafanya kazi za online kazi za kiteknolojia unapoingia katika zile mitandao unachagua kama unataka mahali pako pa kufanya kazi ni mahala pa aina gani mahali patulivu hapo mahali ni mahali pa aina gani hivyo naona mahali kama pakiwa pametulia tuseme pametulia hapana mambo mengi ni nyumbani mwako ndani na mpango mzuri kwa maanake hakuna watu wanakuja kudestruct.

Naam, nasoma habari katika mitandao. Mitandaoni uneza kuwa huna wakati, mwingi, ama hukupata ule muda wa kuenda kununua gazeti la hilo siku, ama tena hukupata nafasi ya kukaa chini ukaweza kusikiza news, ukaweza kusikiza kutoka ama ku view kwa televishini, lakini nikona simu yangu ya rununu. Katika hii simu yangu ya rununu, ama kwa laptop yangu, kitu yenye mimi natumia kila wakati kama simu sasa. Nitajipata nimengia mitandaoni kama Facebook, kama Tiktok, kama Twitter. Ninakuja kusoma mambo mingi, na kuja kusoma venye siku inaendelea, nakuja kusoma mambo yenye yanajiendeleza hiyo siku. Hivyo, ninaona ni kitu ni jambo la manufaa sana, kwetu kama sisi. Tukiendeleza kuangalia katika simu zetu. Mimi mwenyewe najipatanga nitasoma mambo kama sasa yenye yalijiendeleza. Kama wakati ni wakati wa siasa, nitakuja kuona ni nani anataka kugombea kiti fulani, kutumia simu yangu. Mitandaoni kama Twitter? Kuna jambo la abduction. Nitakuja kuangalia Twitter, nitapata maybe, nitakuja kusoma huyu na huyu amefanyiwa jambo fulani. Huyu na huyu nao mambo yamefika mahali hapa, kiwango cha mambo yamefika wapi. Hivyo mimi nitafuatilia haya maneno yote katika mitandao ya simu yangu yenye ni kama Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram. Huko ndiko mimi nitafuatilia hizo habari.

Mimi kama sasa nasherehekea siku kama sasa niseme siku kama inaeza kuwa siku ya Christmas, inaweza kuwa ni siku yangu ya kuzaliwa, siku yangu ya birthday yangu. Mimi nitachukua huo wakati, nitafunga virago vyangu, nitatengeneza, nitabook vacation, nitakuwa na mahala pazuri, ambapo nitaenda kusherehekea siku kama yangu ya kuzaliwa. Kama hivyo, naeza panga safari, nije nikatembea mahali sijawahi tembea. Kama sasa naeza panga safari ya kuenda mahali kama Dubai. Hapo ni mahali sijai tembea. Huo ni wakati wangu wa kuenda kusherehekea siku kuu yangu ya kuzaliwa. Maanake, hii ni siku inayokuja katika maramoja katika mwaka na kumshukuru mungu maana mahali, hapo ambapo atakuwa amenifikisha. Nitakua niko na marafiki zangu Maybe ama nitatembea Mabe sasa na familia yangu Twende mahali pale Tukuje tukapata kuona mambo mageni Sisi wote kama familia mzima Tutatengeneza tutengeneze vyakula vitamu ama twende kwa mikahawa ambapo tutapata chakula kitamu Kila tutapata chakula cha aina Anachokipenda Hivyo ndivyo mimi nitasherehekea siku kuu yangu na kuingiliana na pia nitafanya kitu moja ambalo mimi hufanya wakati, wakati wa siku kuu. Nitatua, nitatoa kwa the society, giving back to the society. Nitatoa nikirudishia wenye tumekua na wao shukrani. Hivyo nitakua na zawadi kando kando, nitakua nikipea, watu tofauti tofauti. Hivyo ndivyo mimi, nitasherehekea siku kuu.

Naam, nishaifanya kushiriki katika mashindano ya kukimbia. Tulikuwa katika uwanja wa shule moja. Hizo ni miaka zilizopita, wacha niseme ni miaka za awali. Nilikuwa nashiriki katika mchezo wa kukimbia, mchezo wa relay huu ni unikimbizi ambapo, ambao utakuwa na watu kama wanne, mutajikua wakusika kama wa nne, vikundi vinne vya watu wanne wanne. Katika hivi vikundi, kuna nambari moja, nambari mbili, nambari nne, ama vikundi vya watu watano, watu wanne wanne, vikundi vya watu watano. Ama watu watano, vikundi vya watu tano tano. Utapewa kakijiti, ambao sasa, huu utaanza kukimbia kutoka pande hii, ukimbie uende, ukuwe wa kwanza, upatie mtu wa kikundi chako, naye akimbie apeleke mwengine wa kikundi chako. Na huo mchezo haukua ulikuwa mzuri sana na mwisho wake ni kumbuka kuwa nambari pili kikundi changu chote kiliibuka kukuwa nambari mbili katika hayo mashindano.

Naam, napenda kujaribu vyakula mpya. Sana sana sasa, kama sasa, nimeenda mahali kwa mkahawa. Sijeenda mahali pale, kama sasa, tumesema nimeenda kama place, kama China. China ni mahali ya ambapo. Hakuna chakula kama hicho, unapata mahali, huwa unaishi. Hivyo utapata chakula zenye. Zimepikwa pale, kuna viura, kuna samaki, wakila aina, kuna snails. O hivyo ukifika mahali pale, chakula yake ikona pilipili, utataka kujaribu kile chakula chenye kimepikwa mahali pale. Hivyo utanipata mimi, nataka kujaribu hivyo vyakula. Manake utaishi na njaa mahali pale, maanake hautapata chakula, mara mingi hutapata chakula chenye, umezeo kukila. So utataka kujaribu, ndio maanake ukinapo rudi nyumbani makwenu, utakuja kuambia watu, ulijaribu chakula fulani. Na ukaja kusikia ni chakula kitamu ama ulisikia jinsi gani ulivyokula kile chakula. Kama seafood ni chakula ambacho naeza jaribu tena na tena.